Hakika napenda sana hakuna kitu kizuri kama kutoa simu au kamera yako na kunasa lile tabasamu la gafla au mwanga wajua unavyoguza miti jioni ni kama unaiba dakika moja kutoka kwenye muda na kuhifanya idumu umilele mimi siko hapa kutoa data tu ila napiga picha. Kwa hivyo.

Wakati ninafuraha, najifurahisha kwa kufanya mambo yanayofanya, hiyo hisia iendelee na kuenea kwa wengine. Mi nashiriki na marafiki na familia. Furaha huongezeka inaposhirikishwa. Naeza kuwapigia simu watu wangu wa karibu, kukutana nao kwa chakula cha jioni, au hata kuandaa hafla ndoko. Kufanya mambo ninayopenda, kushukuru na kutafakari. Kutumia muda nje, kutenda wema na kujizawadia.

Hakika kutoa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu naamini kabisa mkono unaotoa ndiwo unaobarikiwa na hakuna binadamu. Kwangu mimi, watuwa silazimi kiwe kiasi kikubwa cha pesa, ni moyo wa kujali. Mii nasaidia uhitaji, nachanga michango ya kidini, muda na nguvu na dharura za jamii.

Kuanza mradi mpya ni kama kuanza safari ndefu kama huna ramani utapotea mimi nikianza kitu kipia huwa siruhusu miguu yote miwili mara moja huwa huwa natulia na kuelewa kwa nini kabla ya kuanza najiuliza huu mradi unatatua nini kufunja mradi katika vipande vidoko. Mradi mkubwa unatisha. Kwa hiyo, na ugawanya katika kazi ndogo ndogo ambazo naweza kuzimaliza kwa siku moja au mbili. Kutafuta vifaa na watu sahihi. Naangalia kama ni na kila kitu ni nachohitaji. Kama ni mradi wa kiofisi na tumia trelo au asana kupanga kazi. Kama ni mradi wa nyumbani natafuta marafiki wenye uzoefu. Kuanza tu. Hii ndiyo siri kubwa. Mara nyingi tuwasubiri mpaka kila kitu kiwe sawa, lakini ukweli ni kwamba mambo ya najipanga ukiwe njiani kueka muda mapumziko. Mradi usikumeze, napanga muda na kuinywa kahawa na kutembe kidogo ili akili ibaki na nguvu ya ubunifu.

Kusema kweli, mimi ni mtu wa mchanganyiko kulingana na ratiba yangu ya siku na hali ya hewa. Kama sina haraka na subuhi imetulia, napenda sana kutembea. Inanipa muda wa kunyosha migu na kufuta hewa safi kabla kuanza kelele za kazi. Lakini kama nimechelewa au nataka kufika haraka, mimi ni shabiki wa matatu. Kuna ile vibe ya kipekea ya kusikiliza radio na kuona watu wanavyo chakarika asubui. Inanifanya ni hisi niko sehemu ya jamii. Siku za wikendi nikitaka kujiachia kidogo mara nyingi natumia baisikeli yangu kupitia njia za ndani.

Kiukweli deadline ikikaribia moyo huwa unadunda kidogo lakini nimejifunza kuto painiki. Badala ya kukimbizana na muda, huwa natulia na kufanya mambo ya nawasha. Nazima notificationi za simu na kukaa mbali na mitando ya kijami. Na shugulikia tembo kwanza. Naanza na ile sehemu ngumu zaidi ya kazi ambayo inauzito mkubwa. Nikimaliza hiyo, nyingine ndogo ndogo zinakua kama mteremko. Na kubali matokeo. Wakati mwingine, tunapoteza muda kujaribu kufanya kila kitu kiwe kamilifu asilimia mia. Kama muda umeisha na hakikisha kazi nibora na inafanya kazi kisha naituma. Sisahau maji nakahawa, huwa nakaa na chupa ya maji karibu ili akili isichoke.

Unafiki hii ni pale mtu anaposema au kufanya kitu tofauti na kile anachoamini au kuhisi mara nyingi kwa lengo la kujipatia manufaa au kuepuka matatizo watu wengi huona unafiki kuwa usio waaminifu na unaweza kudhoofisha uaminifu katika mahusiano kutokuheshimu muda. Kuchelewa mara kwa mara au kutotimiza ahadi za muda kunaweza kuwa kero kubwa kwa wengi. Kwani kunaonyesha kutothamini muda wa wengine au kutokuwa na umakini. Kutokuwa muaminifu. Kusema uongo.

Uwezo wa kutatua matatizo sipaniki mambo ya napokwenda mrama badaya kulalamika akili yangu inaanza kutafuta njia mbadala. Napenda kujita the fixer nipe changamoto nikupe suluhisho. Mawasiliano na ushirikiano naweza kuongea na kila mtu kwanzia bossi mpaka kijana wa usafi. Naamini kazi inenda vizuri watu ukelewana na kujisikia kuzaminiwa. Napenda sana kutumia zana kama link kuungana na watalamu wengine na kujifunza mbinu mpya za uongozi kupitia Harvard Business Review. Kujituma, mimi njule mtu anayehakikisha kazi imekamilika kwa ubora. Sipendi kulipwa kitu kama nimeamua kufanya kazi nakifanya kwa asilimia mia moja.

Nalipa nafsi ya kwanza, mara tu ninapopata kipato, kabla sijafanya kitu kingine chochote, kiasi fulani cha pesa huenda moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba. Huwa naitumia huduma ya banki, ya simu kama mshwari, ambayo inaniruhusu kuweka akiba na kupata riba kidogo. Hii inanihakikisha sishashiwiki kutumia pesa zote kwa vitu visivyo vya lazima. Bageti ya neno la mwisho, mimi huandika bageti halisi. Nikijua wapi kila senti inaelekea natumia zana kama inab au hata karatasi na kalamu tu kuelewa mapato na matumizi yangu. Hii inanisaidia sana kutambua ni wapi ninaweza kubana matumizi. Kugawanya malengo. Huwa sina akaunti moja tu ya akiba, nina funuwa malengo tofauti. Kuna akiba ya dharura, akiba ya likizo ya zanzibar, na akiba ya uwekezaji. Hii inanifanya iwe rahisiu kufwatilia maendeleo na kunipa motisha zaidi.

Filamu yangu bora kabisa ya muda wote ni The Shawshank Redemption. Inaniguza kwa sababu inahusu kitu kimoja kikubwa. Tumaini. Hata kama dunia imekufungia milango na kila kitu kinaonekana giza, ukiwa nasubira na akili, unaweza kupata njia ya kutoka. Ile sini ya mwisho kule ufukweni mwabahari, inanifanya nijisikie kama nimepumua upya, kila nikiangalia. Pia napenda sana filamu ambazo muziki wake unakufanya kila kitu kama intasela. Kuna wakati unataka tu kuzama kwenye kochi na kusafiri kuenda kwenye sayari nyingine kupitia tv yako.

Siku za mvua kwangu mimi, hizo ndizo siku bora zaidi za kubadil kia na kufanya mambo ya utulivu badaya kuhuzunika kwa kukosa ajua. Uwa nazama kwenye vitabu na filamu. Hii ndio nafasi pekee ya kumalizia kile kitabu kizito ambacho kimeka kwenye meza kwa wiki katha. Au ninaunganisha tv na kutazama msimu mzima wakipindi cha Netflix nikiwa nimejifunika blanketi. Kupika vyakula vizitu. Mvuwa na baridi wamusha hamu ya chakula chajoto. Napenda kupika supu ya kuku maharage mazitu na ugali. Au hata kuoka keki rahisi. Harufu ya chakula chamoto inajaza nyumba na kuleta furaha. Ni muda wa familia na marafiki. Kama kuna watu wengine nyumbani tuacheza michezo ya ndani kama drafts, chess. Au hata michazo wakarata ni muda mzuri wa kuongea na kucheka bila usumbufu wa nje. Usafi wandani na upangaji. Wakati mwingine, mvua ni ishara ya kwanza upia. Huwa napanga nguo, kusafisha friji na kupanga vitapu viangu vizuri. Kutuliza akili. Sauti ya mvua ikinyesha juu ya paa ni muziki wa asili. Na kaa kimia, nafumba macho na kutafakari kidogo. Inanisaidia sana kuondoa msongo wa mawazo.

Hakika mimi ni mpenzi wa maziwa hasa yale ya fresh kabisa kuna kitu fulani cha kitulizo kunywa glasi ya maziwa ya baridi mchana au maziwa ya moto yenye iliki kidogo kabla ya kulala hapa kwetu maziwa ni sehemu ya maisha iwe ni kwenye chai ya asubuhi au kwenye uji mzito yananifanya njisikie nina nguvu na afya.

Nimesha tembelea maziwa mara kadha na kila safari ilikuwa na vibe yake ya kipekee. Kwa mfano nilitembelea ziwa Naivasha kitu ambacho sikuchoka. Ile hali ya kuendesha boti huku unatazama viboko na ndege aina ya fish eagle ni utulivu tosha. Pia, nimeshawahi kufika kwenye maeneo yenye chemchem za moto. Kuna ule msisimuko wakuona maji yakitoka arthini ya kiwa ya nachemka kabisa. Maeneo kama ziwa Bogoria yana chemcha ambazo unaweza hata kuchemsha yai na likaiva. Ni maajabu ya asili inayokumbusha jinsi dunia ilivyo na nguvu kubwa. Kama unataka kupanga safari ya kwenda kuona maajabu haya, panga sasa hivi.

Lengo langu kuu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mbobezi ambaye sio tu anafanya kazi, bali anasababisha mabadiliko chanya kwenye sekta yangu. Na tamani kukuwa na kuwa kiongozi anayefunza na kuwanyanyua wengine.

Situmii neno moja kila mahali, hili ni kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya, nikitumia nenosiri lile lile kwenye Facebook na kwenye akaunti ya benki, mwizi akipata moja, amepata zote, kila akaunti ina nenosiri lake la pekee. Kutumia kidhibiti nenosiri. Kwa sababu siwezi kukumbuka nenosiri hamsini tofauti, mimi hutumia zana kama lastpass au one password. Hizi zana zinahifadhi kila kitu kwa usalama na mi nahitaji kukumbuka nenosiri mja tu kuu.

Tunda langu la moyoni ni embe dodo lililoiva vizuri. Kuna kitu fulani cha kipekee kuhusu embe kuanzia harufu yake inayovutia. Mpaka ule utamu wake mzito unaokufanya ujisikie mchangamfu papo hapo. Hakuna kitu kinachoshinda kula embe baridi baada ya chakula cha mchana ni kama zawadi kutoka kwa asili.

Ikiwa ni mchana wa jua kali, kinywaji changu cha kwanza kabisa ni maji ya baridi sana yenye kipande cha limau. Hakuna kitu kinacho burudisha mwili na kuleta uhai haraka kama maji safi. Lakini, nikitaka kujizawadia kidoko, nitaendea moja kwa moja kwenye juisi ya embe na parachishi, iliopandwa vizuri na kuwa nzito. Inanipa ile ladha ya asili na ina nashiba pia. Mara nyingine ukiwa kwenye vibe ya kijamii. Soda ya stoni ya tangawizi sana inayowasha kooni kidogo ni chaguo langu la pili.

Jukumu ninalolipenda zaidi ni utatuzi wa changamoto. Kuna ile vibe ya kipekee inaokuja pale unapokutana na tatizo ambalo limekwama kwa muda. Kisha unakaa kitako, unachambua na mwisho unapata suluhu. Inanipa hisia ya ushindi, kama vile umepiga bao la dakika za mwisho. Ni jukumu linalonifanya nichemshe ubongo, na kutumia ubunifu wangu wote.

Uzoefu wa kushangaza zaidi ulikuwa ni siku moja niliyopotea msituni wakati wa kupanda milima kule aberdares. Ilikuwa asubuhi nzuri yenye ukungu, lakini gafla hali ya hewa ikabadilika na ukungu ukawa mzito kiasi kwamba sikuweza kuona hata hatua mbili mbele yangu. Katika hali ya kutapa-tapa, nilijikuta nimesimama mita chache, tu kutoka kwa tembo mkubwa aliyekua akila majani kwa utulivu. Moyo ulipiga kama unataka kutoka nje, lakini ajabu ni kwamba, baada ya kwamba nilijisi mdogo sana mbele kiumbe yule mkubwa na mtulivu. Tulitazamana kwa sekunde chache ambazo zilikonekana kama saa nzima kisha akageuka na kutokomea kwenye ukungu bila kelele yeyote. Tukio linifundisha heshima kubwa kwa hasili. Kwamba sisi ni wageni tu kwenye ulimengu huu wa wanyama.

Mimi napenda chai. Hakuna kitu kinachoweza kushinda harufu ya chai asubuhi iliyopikwa na maziwa safi, sukari ya kutosha, na viungo kama majani ya chai ya Kenya na mchoi chai au tangawizi. Chai inanipa hisia ya nyumbani, utulivu na ukarimu, ni kinywaji ambacho tunaweza kukaa chini na marafiki na kupiga story kwa saa nzima huku kikombe kikiwa mkononi.

Kusema kweli, mimi ni mfungwa wa barua pepe wakati wa saa za kazi. Hua nafungua inbox yangu mara nyingi sana labla kila baada ya saa moja au mbili. Ila, nimejifunza tabia moja ya kulinda akili yangu. Sitaki kuwa yule mtu anaeshtuka kila simu ikilia ting. Huwa nazima notification zangu kutenga muda maalum wa kujibu barua zote kwa mpigo. Hii inanisaidia kutopoteza muda mwingi kwenye gmail au outlook huku nikisahau kazi za msingi.

Kiongozi mzuri kwangu siyo yule mwenye sauti kubwa, bali ni yule mwenye hekima na unyenyekevu. Mwenye, kiongozi mwenye wadilifu. Hii ndiyo msingi. Kiongozi lazima awe mtu wa neno lake. Ukisema utafanya kitu, fanya. Watu ufata kiongozi wanayamini. Usikivu. Kiongozi bora anaskiliza zaidi anaviongea. Lazima aelewe changamoto za watu wako. Situ kama wafanyikazi, bali kama binadamu wenye maisha na matatizo yao. Maono, lazima haone mbali. Uthubutu, wakati wakuchukua mamuzi magumu, kiongozi hayumbi.

Mimi ni mtu wa asubuhi kabisa. Hakuna kitu kinachochangamsha mwili kama kutoa jasho kidogo kabla ulimwengu haujazinduka. Nikifanya mazoezi asubuhi, akili yangu inakaa sawa na ninapata nishati ya kupambana na majukumu ya siku nzima bila kuchoka haraka. Kufanya mazoezi asubuhi kun nifanya nijisikie kama nimeshinda vita ya kwanza ya siku dhidi uvivu.

Ningependa kujifunza kifaransa. Kuna kitu fulani cha kishaili na chenye latha ya kipekee katika matamushi ya kifaransa, wanaita luga ya mapenzi. Lakini kwangu, mi ni luga ya sanaa, diplomasia na utamaduni. Pia ukijua inafungua milango ya kuongea na mamilioni ya watu kule Afrika Magaribi, Ulaya na hata Kanada.

Dharura ni sehemu ya maisha na zinapotokea mimi huwa sipotezi mda wa kulalamika badala yake na washa emergency mode na kufanya mambo kama kutulia na kuthamini. Hatua ya kwanza ni kufuta pumzi na jisomea dharura yenyewe ili kujua kama ni ukweli ni moto unaongua. Sasa hivi au ni pressure tu ya mtu mwingine kupanga upya vipa umbele. Nikiona dharura ni ya kweli na simamisha kila kitu nilichokuwa nafanya. Huwa natumia mbinu ya Aston Hall Matrix kutofotisha kati ya yale ya muhimu na yale ya naweza kusubiro mpaka kesho. Mawasiliano ya haraka kama dharura hiyo itaadhiri kazi nyingine ambazo watu wanazisubiri na wataarifu mapema. Kuwaambia samahani kuna dharura imetokea nitachelewa kidogo kuna ondoa migogoro kuzingatia jambo moja sifanyi dharura huku nafanya kazi nyingine, nazima notification zote, na kueka nguvu zangu zote, hapo mpaka imesimama, na tathmini badaye.

Mimi huenda hospitali mara maja kwa mwaka kufanya check-up ya kawaida ili kuhakikisha injini yangu ikosawa. Maisha sasa ya nachanga moto nyingi kwanzia vyakula hadi msongo wa mawazo. Hivyo nibora kuzuia kuliko kutibu. Wewe je, we ni yule mtu wakuenda hospitali hadi ulemewe na homa ama unapenda kufuata ushauri wa madaktari.

Natuliza kwanza tatizo. Kabla ya kwanza kwangaika na jaribu kuelewa hasa tatizo ni nini. Nje ni moto mkubwa au ni moshi tu. Mara nyingine hava miste unishauri kuwa makini na vilele vinavyo poteza umakini naivunja. Kama tatizo ni kubwa kama mlima naikata vipande vidogo vidogo.

Napenda kusoma vitabu vya kusisimua na falsafa. Huwa napenda sana kazi za Shaban Robert kwa sababu ya ubingwa wake wa kilugha yetu. Na pia vitabu vinavyo zungumzia siklojia ya binadamu. Ina nisaidia kuelewa kwa nini watu wanacheka, wana huzunika, au kwa nini mna mambo mingi ya ajabu naya kupendeza kwa wakati mmoja.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi mingi. Onjo ile chai inayochemka, mbaka inatoa harufu fulani ya kuvutia, inayojaza nyumba mzima. Pia, siwezi kukataa juisi baridi ya miwa yenye kionjo cha ndimu na tangawizi. Hasaa, wakati wa jua kali. Inakata kiu, kistahiki kabisa.

Ndiyo, nimewayi kulima. Kuna kitu chakuridhisha sana, unapoingiza jembe athi, hijuwa bado inaunyevunyevu wa mvua ya kwanza, au ile harufu ya udongo, unapoitiisha maji. Shamba langu la mahindi na maharagwe. Kuna kale ka urafiki kakipeke kati ya binadamu na udongo, ila hali ya kupanda mbegu ndogo na kuiona inachomoza paka inakua chakula mezani ni kama muujiza fulani.

Chakula cha jadi ninachopenda ni matoke. Ni ndizi za kupika na nyama ya ngombe au samaki wa kukaanga. Ile harufu ya ndizi zilizolainika inatosha kabisa kufanya utoe shida za kwa muda. Ni chakula kinachotia nguvu na kunipa ile hali ya kusema kweli hapa nimekula. Chakula cha asili kina ule uwezo kuunganisha na babu na bibi zako.

Nasharekea mwaka mpya na washikaji pembeni ya moto wa maka. Tukichoma mbuzi na kusikiza story za mwaka mzima uliopita. Kuna kale kashauku na kusubiri saa sita kamili usiku ili kusikia milio ya fataki na vigelegele vya majirani. Hadi raha, mwaka mpya huo ni muda kuweka kando shida zote na kuanza kurasa mpya.

Ndio. Siwezi kuishi bila saa. Inanipa nidhamu. Huwa naivaa upande wa kushoto nanikisahau kuivaa unajua ile hali ya kujihisi kama mweupe au nimeacha sehemu ya mwili wangu nyumbani. Basi hivyo ndivyo ninavyojisikia. Mimi ni shabiki wa saa za ngozi na mishale. Kuna sauti fulani ya tiktak inatuliza akili inanikumbusha kuwa muda unapita na lazima. Nifanye kitu cha maana.